Kila asubuhi ninapoamka kwanza nashukuru kwa siku mpya baadaye najitayarisha kwa usafi wa mwili kisha nanyoosha mwili kidogo ili kuamka vizuri Napenda pia kupanga shughuli za siku kichwani au kwa maandishi kama kuna mda nakunywa chai au kahawa ili kunipa nguvu Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu na tayari kufanya kazi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika kidogo ili kurejesha nguvu. Kwanza nakula chakula cha mchana kwa utulivu. Kisha nazungumza na wenzangu au kuangalea ujumbe muhimu kwenye simu. Wakati mwingine, natembea kwa dakika chache ili kunyoosha mwili. Mapumziko haya unisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu ni Lebron James Namkubali kwa sababu ya udhabiti wake, uongozi na uwezo wa kucheza nafasi nyingi Nakumbuka mchezo wa ajabu alipoongoza timu yake kushinda kwa alama za mwisho kwa pasi na pointi muhimu ana ujuzi wa kupiga pasi, kufunga na kusoma mchezo kwa haraka Kila ninapomwona akicheza nahisi msisimko na hamasa mkubwa.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuamka asubuhi hunipa muda wa kupanga siku yangu kwa utulivu na kuanza kazi nikiwa na nguvu Wakati wa asubuhi napenda kwa sababu kuna utulivu mwingi mawazo yakwe wazi na ninaweza kufanya mambo muhimu kabla ya ku kelele za siku kuanza Hii hunisaidia kuwa mwenye nidhamu na kuongeza ufanisi wangu siku nzima.

Wakati wa furaha na jifurahisha kwa kusikiliza mziki, ninaupenda, kucheka na marafiki au familia na kushiriki shuguli zinazonipa amani kama kutembea au kupumzika. Pia napenda kushukuru kwa kile kilicho, nifurahisha na kufurahia wakati huo bila mawazo mengi. Hii hunisaidia kuongeza furaha na nishati chanye.

Kinachonipa motisha kazini ni kuwona matokeo ya kazi yangu yakitimiza malengo Pia ushirikiano na eshima kutoka kwa wenzangu hunifanya nifanye kazi kwa bidii zaidi changamoto kidogo zinazo nisaidia kujifunza pia hunipa hamasa na penda pia kusikiliza mafanikio wateja au timu kwa sababu unionyesha kwamba jitiaza zangu zinatamani hiyo yote hunifanya nijisikie kuwa na motisha nguvu na furaha kazini.

Napenda zaidi kuamka na jua kuliko kulala mapema sana. Kuamka asubuhi hunipa nafasi ya kuanza siku nikiwa na akili tulivu na nguvu mpya. Pia hunisaidia kupanga siku yangu mapema na kufanya mambo muhimu bila haraka asubuhi hua na utulivu mwingi, jambo linalonifanya nijisikie mwenye motisha na umakini. Kwa ujumla kuamka najua hunifanya siku yangu ianze vizuri.